Mandhari mazuri kabisa niliyowai kuona ni yale yanayo kufanya usimame kidogo uwache mawazo yote na uhisi kama maisha yako yana utulivu fulani wakipeke Kuna wakati nilijikuta mahali ambapo asubuhi ilianza ukungu mwepesi juu ya milima jua likianza kuchomoza taratibu na kutoa mwanga kwa wa dhahabu ulio gonga miti na paa za nyumba za mbali Ilikuwa ni mandhari ambayo haikuwa na kelele nyingi ila sauti za ndege upepo mdogo ukipita na mazingira yaliokaa kimya kwa namna ya kutuliza moyo Nilivutiwa sana na mandhari ya mashambani hasa sehemu ambazo bado azijaguzwa sana na maendeleo makubwa Kuna mashamba ya kijani ya kienea hadi macho yanapofikia ngombe wakichunga pole pole na watu wakifanya shuguli zao za kila siku bila haraka sana kunanifanya nihisi kama maisha yanarudi kwenye msingi wake alisi Kuna uzuri fulani katika unyenyekevu na mandhari kama hiyo Kwa sababu haijaribu kuvutia macho kwa makusudi Bali inajionyesha enyewe kwa uhali uhalisia wake Pia nimewai kuvutiwa sana na mandhari ya maji hasa ziwa au mto wakati wa jioni. Jua linapo zama au kuwacha rangi ya machungwa waridi na zambaru juu ya uso wa maji unahisi kama dunia unachora pichake yenyewe. Mawimbi madogo ya napo gonga na ufukwe na mwanga wajua unapo reflect kwenye maji ni mandhari inayo kufanya ukae kimya na kufikiria mambo mengi kuhusu maisha, ndoto na safari ya mtu binafsi. Kwa upande mwingine mandhari ya miji nayo ina uzuri wake wakipeke kuangalia jiji ukiwa juu kidogo, hasa usiku, taa za barabarani na mijengo zikiwa zimewaka magari yakipita kama mistari ya mwanga Kuna hisia ya maendeleo na matumaini Mandhari ya aina hii inanipa picha ya juhudi za binadamu, ndoto zao na harakati zisizo isha kwa kutafuta maisha bora Ingawa kuna kelele na pilka pilka, bado kuna uzuri katika mpangilio huo wa fujo unaoeleweka. Naeza nikasema kwa jumla kwamba, mandhari mazuri kwangu si tu kusu kilicho mbele ya macho, bali pia ni hisia kinacho acha moyoni. Mandhari ambayo inanifanya nijisikie huru, nijishukuru hai, na nitafakari kwa kina, ndiyo inayo ita nzuri kweli. Haijalishi iwe ni mlima, shamba, maji au jiji uzuri wake uko katika namna inavyo guza nafsi na kukupa kumbukumbu ambayo unabeba hata bada ya kuondoka pale.

Zoea moja nzuri sana nililojenga ni zoea la kuwaheshimu watu wote bila kujali nafasi yao, umri wao, umri wao au hali yao ya maisha Hili ni jambo nililojifunza polepole kupitia uzoefu wa maisha sikuwa nadhari ya tu Kadri nilivyoendelea kukutana na watu wa aina tofauti kazini, nyumbani na hata mtaani Nilitambua kuwa heshima ni msingi wa mahusiano yote mazuri na pia ni kioo kinachonyesha tabia ya mtu kuliko hadhi yake Nimejifunza kuzungumza na watu kwa lugha ya heshima Hata pale ninapokuwa sikubaliani nao Si lazima nikubaliane na kila mtu Lakini ninamini kila mtu anastaili kusikilizwa bila kudhalilishwa Ilo zoea limenisaidia sana kuepuka migogoro isio ya lazima Hasa katika mazingira ya kazi au kwenye majadiliano yanayo ya husisha maoni tofauti Badala ya kuinua sauti au kutumia maneno makali Nimezoea kutulia fikiria kabla ya kuzungumza na kuchagua maneno ambayo hayataumiza au kudharau Pia nimejenga zoea la kuwaheshimu watu kwa matendo Si maneno tu, hii inanijumuisha kuheshimu muda wa watu, kutimiza ahadi za watu na kutowachukulia wengine poa Kwa mfano, nikiahidi kufika mahali au kukamilisha kazi kwa wakati fulani najitahidi kufanya hivo Kwa sababu najua kuchelewesha mtu au kupunguza ahadi ni aina ya kutoheshimu mtu mwingine heshima kwangu si kusema tu samahani baada ya makosa tu, bali ni kujitahidi kutoleta makosa hayo mara kwa mara Zoea hili la heshima pia limenijenga katika namna inavyochukulia wale walio chini yangu au walio wanao nihudumia Nimejifunza kuzungumza kwa adabu na watu kama wahudumu, walinzi, wafanyikazi wa kawaida na hata watoto na amini kabisa kuwa jinsi unavyotendea watu wasiokuwa na mamlaka juu yako ndiyo kipimo halisi cha tabia yako Hilo limefanya nipendwe na kueshimiwa kwa zamu yangu si kwa kulazimisha bali kwa asili vile vile nimejenga zaoe la kujiheshimu mwenyewe Hii ni sehemu muhimu sana ambayo watu wengi hupuuza Kujieshimu kwangu kunamaanisha kujua mipaka yangu kukataa mambo yanayo ni dhalilisha na kutokubali kutumika vibaya ama kutumwa vibaya kwa kisingizio cha kuvumilia Nilipofamu hili mausiano yangu na watu yaliboreka zaidi kwa sababu nilijua namna yakusimama kwenye misingi yangu bila kukosa adabu kwa ujumla zoea hili la heshima limekua nguzo muhimu sana katika maisha yangu Lime nifungulia milango mingi, limenisaidia kujenga mausiano ya kudumu na limenipa amani ya ndani Najua si kila mtu atarudisha heshima kwa kiwango kile kile Lakini nimejifunza kwa kufanya lililo sahihi bila kutegemea tabia za wengine kuheshimu watu na maamuzi yao kibinafsi na ya kwangu ni zoea ambayo sitaki kuliacha kamwe.

Mimi huwa na shughulikia muda wa mwisho mapema sana si wakati umebaki kidogo au presha imezidi. Nimejifunza kupitia uzoefu kwamba kusubiri hadi dakika ya mwisho kuna leta makosa mengi msongo wa mawazo na kazi kufanywa kwa haraka bila ubora unaostahili. Kwa kawaida, nikipewa kazi au ujukumu lenye deadline fulani. Jambo la Jambo la kwanza kufanya ni kugawa kazi hiyo katika hatua ndogo ndogo ili nijue kila hatua itachukua muda gani. Hii hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri na kuepuka kukimbizana na mda. Mara nyingi nalenga kukamilisha kazi angalau siku moja au mbili kabla ya muda mwisho kufika. Hii inanipea nafasi ya nafasi ya kupita tena kazi yangu, kupitia tena kazi yangu, kurekebisha, makosa au kuboresha pale ambapo naona kuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Pia hunisaidia sana endapo kutatokea changamoto zisizo tarajiwa kama kukosa umeme, mtandao au dharura zingine. Kwani tayari nitakuwa nimepiga hatua kubwa. Kwa upande wa wa ni nidhamu binafsi, mimi hujiwekea ratiba kali lakini yenye uhalisia. Najua muda ambao ni kumaki namakini zaidi na hua nautumia kufanya kazi mzito mapema. Sipendi kuharakishwa, kuharakisha mambo kwa sababu kuharakisha hujenga tabia ya uzembe pole pole bila mtu kugundua. Pia nina amini kuheshimu muda wa mwisho ni ishara ya uwaajibikaji na heshima kwa watu wengine. Hala pale Hala pale pale kazi inahuzisha timu au mtu mwingine na anaye anaye nitegemea.